Nasomea habari mtandaoni kutoka vyanzo mbalimbali vinavyoaminika, ili kupata mtazamo mpana na sahihi kwa mfano. Vyombo vya habari vya kitaifa kama vile BBC, citizen digital, Nation Africa na KTN news. Vyombo vya kitaifa kama vile BBC News, Al Jazeera, The Guardian. Tovuti za taasisi rasimi kama vile serikali UN, UNICEF na World Health Organization. Majukwaa ya kitaaluma na makala kama vile LinkedIn na blog za wataalamu. Mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Facebook.

Kwa kawaida mimi hufua nguo mara moja ama mara mbili kwa wiki. Hii unisaidia kudumisha usafi bila kupoteza muda mwingi. Hasa nikitenganisha nguo za kila siku na zile nzito kama mashuka au taulo. Lakini pia kuna shuguli nyingi au hali ya hewa na ya joto naweza kuongeza mara kulingana na hitaji.

Harufu ni naipenda zaidi ni harufu ya udongo mkavu baada ya mvua kunyesha na judikana kitaalamu kama petrika ndiyo ina nivutia zaidi. Hii ni harufu ya asili kabisa inatokana mchanganyiko wa mafuta kutoka kwa mimea na kemikali inayozalishwa na bakteria kwenye udongo ambao utolewa hewani matone ya mvua yana popiga ardhi. Arufu hii huisiwa mara nyingi mwishoni mwa msimu wakaingazi pale mawingu yanapo kusanyika na kutoa rasha rasha ya kwanza. Ni wakati wa mpito ambapo hali ya hewa inabadlika kutoka joto na vumbi kwelekea ubariri na unyevu. Arufu hii ina nikumbusha mwanzo mpia na matumaini. Kwa kuwa binadamu wengi na ya inatukumbusha kwa nyakati za ututonu. Tukicheza nje au fraa ya wakulima wakijua kuwa msimo wakupanda umewadia kwangu mimi inanikumbusha jinsi asili ilivyo na mifumo tata na mizuri ya kemikali.

Timu ya michezo naifuatilia sana ni timu ya Manchester United ambayo ina wachezaji kama vile Bruno Fernandes, Diago Dalot, Kunya, Dorgu, Casemiro na wengineo napenda saa mchezo wao na jinsi wanavyochangamsha mashabiki.

Likizo yangu ya ndoto, kama ningekuwa na uwezo kusafiri kimwili, ningependa kuenda Zanzibar, Tanzania. Ni mahali ambapo historia utamaduni na uzuri wa asili vina kutana kwa namna ya kipekee sana. Aina ya mazingina ambayo ningependa kuenda, ningependa mshanganyiko wa ufukweni na mji mukongwe. Mambo ya kufanya huko, kuna mawa matatu muhimau mawa ngeweza kufanya ni kipaza kuweza kuenda katika likizo yangu. Ya kwanza ni kutembelea mashamba ya viungo, kupiga mbizi na kujifunza historia. Ningependa kusafiri na watu wenye udadisi kama mimi, kusafiri na mwanadamu anaeweza kunieleza jinsi upepo wa bahari, unavohisi, mwilini au jinsi chakula cha mitani kama zanzi papizza, kinabupiko wa.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa mawasiliano ya wazi nidhamu binafsi na matumizi mazuri ya teknolojia kwa mfano. Huwa nakubaliqna mapema juu ya malengo majukumu na ratiba natumia zana za mitandao kama vile whatsap nawasiliana mara kwa mara kuhusu maendeleo changamoto na hatua zinazofuata nazingatia muda ambao ni time management na kueshimu saa za wengine. Na piq inajenga uaminifu kwa kutimiza ahadi na kuwa wazi kwa kila mmoja.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingiri ya uwazi, kuheshimiana na kushirikiana kwa lengo mmoja. Kwa mfano kusikiliza maoni ya kila mmoja, kuweka malengo ya pamoja, kushirikisha taarifa na rasilimani, kushirikiana kutatua changamoto, na pia kuhimiza mawasiliano ya mara kwa mara.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuchangia maarifa muda na kushirikiana na wengine kwa manufaa ya wote. Kwa mfano kushiriki katika shugli za kijamii, kusaidia kazi za kijamii, kutoaushauri na maarifa, kushirikia na navyongozi na mashirika ya ndani kutatua changamoto za kijamii, kuamasisha ushiriki na mshikamano miongoni mwa wanajamii.

Napenda kufanya mambo yanayojenga ukaribu, na furaha na familia yangu kwa mfano, kuzungumza na kushirikishana siku zote, kula pamoja, kushiriki shughuli za kijamii au kidini, kutembelea ndugu zangu au marafiki, kucheka na kupumzika pamoja hata kwa mambo madogo.

Programu ya simu ninayo tumia kila siku ni WhatsApp. Kwa kuwa inanirusu niwe na mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Huniwezesha kutuma ujumbe, sauti, picha na nyaraka kwa urahisi. Pia huleta ushirikiano wa timu na mawasiliano ya kikazi. Na pia huwa ni rahisi kubadilishana taarifa na taarifa muhimu bila kuchelewa.

Kinywaji ambacho mimi hupenda ni kahawa ya moto napenda kinywaji hiki kwa sababu ya harufu yake nzuri na uwezo wake ya kunifanya nichangamke na kuwa makini. Wakati mzuri mimi hunywa chai ni asubuhi na mapema ni njia nzuri ya kuanza siku kwa nishati na ari mpya ya kufanya kazi. Nimejifunza kuhusu kahawa kupitia maandishi mengi ya wanahistoria na wapishi, wameelezea jinsi kahawa inavyogunduliwa huko Ethiopia na jinsi ilivyobadilisha tamaduni za kijamii ulimwenguni kote.

Mimi hukaribisha wafanyi kazi wapya kazini kwa kuwasalimia kuweza kuwa julia hali na pia kuweza kuwasaidia kuelewa mazingira mapya ambapo nilipo. Kama vile palipo na sehemu ya kujisaidia. Pahali vitu mbalimbali vimeekwa ili waweze kupata urahisi wakufanya kazi katika mazingira mapya.

Napenda kununua vitu vinavyoongeza thamani na matumizi ya muda mrefu kwa mfano vitabu na vifaa vya kujifunzia, vifaa vya kazi na teknolojia vinavyoongeza ufanisi kama simu, vyakula bora na vyenya afya, vitu vya nyumba vinavyodumu na kurahisisha maisha.

Wakati wa mgogoro na mtu nachagua njia ya utulivu na mazunguza ya kujenga kama vile natulia kwanza ili kuepuka kusema au kufanya jambo kwa hasira. Na msikiliza mwenzangu kwa makini ili kuelewa mtazamo wake na eleza hisia zangu kwa heshima bila kulaumu au kushambulia na tafta suluhu ya pamoja siku shinda hoja na kubali makosa yangu pale ninapo kosea na niko tayari kusamehea.

Wakati wamapumziko ya mchana, mara nyingi nafanya mambo ya nanisaidia kupumzisha na kurejesha nguvu. Kama vile kula chakula cha mchana kwa utulivu kupumzika kidogo au kutembelea kwa mda mfupi ili kuondoa uchovu. Kuangalia kujibu ujumbe muhimu kwa haraka. Kusoma kitu kifupi kama vile habari, makala. Pia kupanga kazi za mchana au jioni.

Mafuzo ningependa kupata kazini ni yale yanayo imarisha ujuzi wangu wa kitaaluma na kuniongezea uwezo wa kutoa matokeo bora kwa mfano, uongozi na usimamizi wa timu, usimamizi wa miradi yaani project management, mawasiliano ya kitaaluma, ujuzi wa kilijita, kijitali teknolojia, utatuzi wa mgogoro na ustawi, kazini na pia M&D, ufuatiliaji na tathmini.

Wakati umeme unapokatika mimi huzima na kutenganisha vifaa vya elektroniki hutumia muda kupumzika na kufanya shughuli zisizo tegemea umeme hutembea au kufanya mazoezi ya mwili huzungumza na familia au wenzangu huandaa mipango au kazi za mkono, ambazo hazihitaji umeme.

Usiku kabla ya kulala, mimi husoma kidogo, hupanga ratiba ya kesho, hupumzika na kutafakari, hufanya mazoezi madogo au stretching kwa utulivu, huweka simu na vifaa vingine mbali kidogo ili usingizi uweze kupatikana.

Kabla mkutano, mimi hufuata hatua kadhaa ili kuhakikisha nipo tayari, mtulivu na mchanga mufu kwa mfano, kusoma agenda ya mkutano, kuanda nyaraka ripoti au data muhimu inayohitajika kuanda hoja au hoja za kuwasilisha, kujianda kihisia, kukagua muda na vifaa, kujianda kimaelezo kuhusu maswali yanayoweza kuulizwa.

Mimi hushambulia tatizo kazini kwa kufafanua tatizo kwa kina, kukusanya taarifa na data zinazohusiana na hiyo tatizo, kuchambua suluhu zinazowezekana na kuzingatia faida hasara na madhara, kushirikisha wengine pale inapohitajika ili kupata mawazo ya timu au mshauri, kuchagua suluhu bora na kuunda mpango wa utekelezaji, kufuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo limekwisha au limepunguzwa kwa ufanisi.

Wakati wa kusisimua zaidi historia ya besiboli niliochanganua ni ule wa mchezo wa saba wa World Series mwaka elfu mbili na kumi na sita. Zilikuwa timu ya Chicago Cubs dhidi ya Cleveland Indians. Huu ulikuwa mchezo wa kihistoria kwa sababu timu zote mbili. Zilikuwa hazijashinda ubingwa kwa miongo mingi sana. Kitu chajabu ni kwamba mchezo huo ulingia katika awamu za ziada extra times. Na kisha mvua ikanyesha ghafla. Ikasababisha mchezo kusimama kwa muda. Wakat huo wamapumziko mafupi wachezaji wa kabs walifanya kikao cha dharura kilichowapa ari mpya na hatimae walishinda na kuvunja laana ya miaka mia moja na nane bila ubingwa.

Wakati wa furaha mimi hucheka na familia au marafiki, kusafiri au kutembelea sehemu mpya ili kupata uzoefu mpya, kusoma au kufanya shughuli za burudani kama muziki, sinema au michezo midogo, kushiriki mafanikio au sherehe za familia na marafiki na pia kujitunza kihisia nisije nikaharibu.